Jinsi ninavyotumia muda mtandaoni kwa siku. Jinsi ninavyotumia muda wangu mtandaoni kwa siku. Inategemea na habari ambazo ninazozipokea kwenye mtandao. Sana sana tunapo unapopata uko mtandaoni. Unapata saa zingine kuna masaa kuna mambo mengi kwenye mtandao utapata kuna kuna chai mingi kwenye mtandao ambayo watu wanaifahamu kama kwa lugha ya kimombo, gossip mingi kwenye mtandao hapo ndio unapata unaharibu wakati mwingi kwenye mtandao kusoma, kuelewa, kujielimisha na kuburudika, pia kuelimisha kwenye mtandao wakati unajibamba kunaendelea mambo mazuri kwenye mtandao. Maybe sana sana vitu zinaelimisha ama vitu zinazoburudisha ndio zinakuweka kwenye mtandao. Sana sana tukirejelea venye ninatumia muda wangu masaa zenye kuna mambo mingi inaendelea kwenye mtandao naweza kutumia muda wa masaa mbili na wakati ambao hakuna mambo mengi kwenye mtandao. Mambo ni yale yale yanavyoendelea naweza tumia muda wa sekunde thelathini.

Vile kama ninavyopenda mvua. Tukirejelea mvua, mvua ni kitu muhimu kwenye mazingira, kwenye maisha ya binadamu. Mvua husaidia sana binadamu kwenye ukulima wake. Unapata ambapo binadamu amelima mvua na ambapo imekuja ikanyesha. Mazao yake yanaweza kunawiri vyema. Kupata manufaa mazuri, mavuno mazuri kwenye mimea yake. Pia mvua, tukizingatia matumizi ingine ama jinsi ninavyopenda mvua. Ndiyo mvua ni mzuri ju utapata wakati ambapo kuna mvua. Mazingira ni masafi, hamna vumbi, mazingira ni safi, imetulia. Ata tukiongezea vile jinsi navyopenda mvua. Utapata watu wa kuwa na mvua. Watu hawana u hawajakaukiwa na kuna ukame. Watu wanaweza kunywa. Watu wanaweza pata usafi wanaweza fanya usafi kwenye mazingira yao kwenye majumba zao. Kwenye nyumba zao hata ambapo masaa zingine mvua ipo. Utapata mvua inasaidia sana sana wakulima. Kupata mavuno wanaenda wanauza yale mavuno yao. Wanapata pesa ambazo zinaeza kuenda kuwasaidia kufanya jambo zingine ama jambo lingine. Mvu inasaidia sana kwenye jamii. Na napenda mvua sana.

Je, kama nimewahi kutembelea ziwa au mto. Naam, nimewahi kutembelea ziwa au mto kwanza hivi karibuni nilikuwa kwenye mto ambao upo karibu ni hapa kwetu side hii upande wa mugudha. Ukiwa kwenye ziwa utapata ziwa watu wenye wako kwa ziwa au mto wanasaidika sana. Kwa sababu wamefanya ukulima hapo karibu na ziwa. Wanatumia maji vyema. Wanapeleka kwao nyumbani ya kunyunyuzia huko nyumbani kufua manguo zao, kufanya usafi. Je, kama nimewahi kutembelea ziwa au mto. Naam, nimewahi kutembelea ziwa au mto. Kwanza hivi karibuni nilikuwa kwenye wanaenda wanazikula wanapata chakula kwenye ziwa chakula ya samaki. Ama wanatumia kwa jinsi ingine wanaenda wanatumia kwa matumizi ingine. Wanauza samaki ili kupata pato lao la kuwakimu la kuwaeka kwenye nyumba. Pia matumizi yengine ya kwenye ziwa watu huweza kutumia kama matumizi ya kupata pesa watu ambapo wanataka kujivinjari kwenye mto kusoma mambo mengi kwenye mto kuna maekalu kwa lugha ya kimombo boat ambazo zinaburudisha watu kwenye mto watu wanazipanda wanabebwa kwenye mto wanafurahia hata bado wanatumia kama matumizi ya kuvukisha mizigo kwenda upande mwingine. Ili kuenda kuona mambo mengine kwenye iyo pande ingine vile inavyoendelea. Kama yavutia utapata watu wengi wanataka kuenda kuona. Kuelimishwa na kusoma mengi kwenye ilo pande lengine ambalo linapendeza hata mto. Tukirejelea bado mto utapata ambapo kuna mto kuna bado wanyama. Watu wanaenda kuzuru huko kuangalia wanyama kama mamba kwenye maji venye hukaa. Kwa lugha wanyama wengine kwa lugha ya kimombo marhinos. Watu wanaenda kusoma vifaru huko kwa maji wanaziangalia. Utapata ambapo kuna mtu bado mazingira yametulia. Manufaa mazuri ambapo mtu anaenda anawaza mawazo yake vizuri yametulia hapo. Anafanya ubora wake mara, anachora, anaonesha jinsi ambavyo manufaa ya miti au ziwa yanatumika kwenye maisha ya binadamu. Pia utapata mahali ambapo kuna mto au ziwa. Apo karibu kuna hii imemea vizuri msitu wa miti, miti mingi, miti ambayo iko na rangi ya jani kila wakati na ambapo hapo hiyo pande kumetulia vizuri na manufaa ni safi na manufaa mazuri ya kukaa.

Muda wakumaliza kazi unakaribia sana. Nimebaki na siku mbili tu. Je, nitamaliza kwani, wakati, kwa wakati. Kazi bado ni nyingi. Lazima nifanye kazi na ziyada. Usiku leo na kesho nitazima simu yangu nisije nikasumbuka. Ninaitaji kuzingatia tu. Sehemu gani ni muhimu zaidi. Ebu niangalie orotha yangu. Kwanza nikamaliza ripoti kukisha vyelelezo. Nitaomba mwezangu anisaidie na sehemu moja ndogo. Msongo wa kazi unaniaribisha. Lazima nijifunze kupanga vizuri mapema. Mara nyingi ninasubiri dakika za mwisho lakini kwa sasa lazima nikamilishe. Nitafanya kwa bidii mpaka iishe.

Ninahisi usingizi sasa. Ni saa ngapi? Saa tatu usiku. Lazima nilale mapema. Kesho niamke asubuhi. Kitanda kinaonekana kizuri sana sasa hivi. Nimezima tazo tena kufunga mlango. Je, nimeweka kengele ya saa nne asubuhi, hebu niangalie. Ndio, imewekwa vizuri. Nitazima simu yangu, isilete kelele usiku. Naomba nilale usingizi mzuri bila kuvunjika. Wiki hii imekuwa ya kuchosha, mwili unahitaji pumzika, kupumzika. Kesho ni siku mpya, nitakuwa na nguvu tena. Lala salama, moyo wangu, usiku mwema.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

Kununua vitu mtandaoni ni raisi sana. Ni atari pia. Unaona kitu moja, kisha unaona vingine. Unakuenda ukiagiza vitu, usiviitaji. Garama inakuwa kubwa mwishoni. Ninaitaji kuwa makini zaidi. Nitatengeneza orotha ya mahitaji kabla ya kufungua tovuti. Tanunua vile tu vilivyo kwenye orotha. Sitaangalia vitu vilivyo kwenye orotda. Sitaangalia vitu vingine, lazima pia nilinganishe bei katika maduka balimbali. Mara nyingi kuna shuka tofauti kubwa, pia nisome maoni ya watu waliokusha nunua. Niseme kama bidhaa ni nzuri, kununua mtandaoni ni salama ikiwa utakuwa na busara nitaji athari.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

Natamani kusikiliza muziki leo. Ni aina gani inafaa labda muziki wa zamani ule wa baba zetu. Kuna nyimbo zuri za taarabu. Zina burudisha moyo au nisikilize rumba. Inafurahisha na kunifanya nitake kucheza. Nina mkusanyiko mzuri wa nyimbo kwenye simu yangu. Nitachagua wimbo wa kupendeza. Sikilize ukijirudia. Muziki una nguvu ya kubadilisha hali ya moyo ukiwa na uzuni, muziki unakuondolea uKiwa na furaha, unakuongezea. Lakini ninahisi vizuri, nitacheza kidogo tu nyumbani. Hakuna mtu anaona, nitafuraia bila aibu. Hakuna mtu anaona, nitafuraia bila aibu.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

Uwezo gani ungependa kuwa nao? Natumaini uwezo mzuri mtu angekuwa nao. Kama mtu kama mimi ni uwezo wakuwa na bahati. Kupata ile bahati ya kupata kazi. Ili nipate pesa mzuri ambazo zitanikimu kwenye maitaji yangu. Ama matumizi ninayo yafanya. Utapata mtu uwezo ambao angekua nao. Angeulizwa uwezo wake wakukua nao. Ningetumaini watu wengi wangekimbilia sana uwezo wakitajiri lakini pia pia bado ukiwa na utajiri unahitaji bado elimu mimi natumai sana mtu ambaye anakona elimu na anakona pesa yeye yeye akona uwezo mzuri sana wakuishi humuduniani ama wakudumu jinzi anavyokuwa na ile elimu kwenye matumizi yake ya pesa utapata ata haribu ngarama mingi ju akona ile elimu fulani ya matumizi ya kifetha kuna watu ambao wakona uwezo tofauti ukiangalia bado maisha ya mtu anauwezo wapesa uwezo wa elimu bado na mtu anauwezo wowote ule unapata mtu amesoma lakini hanauwezo ule wakupata kifetha unapata anakaa kama yatima ni masikini lakini bado akiwa na uwezo ule wakupata ile elimu na kuhusaidia hii elimu kumusaidia kupata pesa ya uwezo kwamba uwezo wake wa kumudumu. Tapata maisha yake yake yamebadilika, anakaa maisha ya kustareheka, hana stresi kwenye maisha yake, hana mawazo mengi. Kwa sababu chochote kile anachohitaji, akona huo uwezo na anaweza jikimu yeye mwenyewe.

Msimu ambao ninaupenda zaidi kwa mwaka ni msimu wa krismasi. Utapata watu wengi msimu wa krismasi wanafurahia zaidi kuliko misimu zingine. Hata wakati utapata matayarisho ya krismasi yana furaha na nitofauti kuliko matumizi miaka kwenye matumizi mengine hapa mwakani utapata watu wakati wa krisimasi wanajiburudisha, wanaburndika, wanasaidiana, wana kuwa na umoja, wanakuja pamoja kusherehekea. Na pia zaidi kusaidia wenye hawana na kusalimia bado ule umoja kwenye boma zao. Wanashiriki kwa mambo tofauti. Wanapiga bado, wanajikumbusha mbali wakati. Nyakati za huko utotoni vile ambavyo walikuwa, wanaishi, wanacheza michezo yao ya utotoni. Mimi nikirijelea msimu mkuu naoupenda zaidi ni msimu wa krisimasi mwakani. Mwaka mzuri watu huweza kuenda kusherehekea mzuri ni msimu wa mwisho wa mwaka hApo ni krisimasi disemba. Utapata bado pia kwenye msimu wa disemba utapata watu wengi wanaomba nafasi kwenye kazi zao ili kupeleka chakula. Kwa mayatima, kupeleka chakula nyumbani mwao kuona wazazi, kuwasalimia kuona ambavyo venye watu wanaendelea huko nyumbani. Na kuwasaidia wenye hawana cha muhimu ni kusaidia sana wenye hawana na kuenda kuona wazazi nyumbani bado kwenye msimu huo wa disemba utapata familia nyingi zinakaribiana kwa pamoja, zinasaidiana kwa njia mbalimbali, tofauti moja kama kujuana zaidi. Unapata huo mwaka mwingine, huo msimu mwingine wakikuja wakona zile mahitaji zao wanafaa, wamekuwa wametenga na kuzifanya kwenye mwaka kama marafiki. utapata wanasaidika sana kusaidika sana kwa aina mbali mbali.

Je, unawafahamu majirani zako? Naam mimi nafahamu vyema marafiki zangu, majirani zangu. Majirani ni mtu ambayo mko karibu sana, mmekaribiana kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye majumba zenu, kwenye nyumba zenu, mahali mnapoishi. Huyo ndio jirani. Kufahamu jirani ni kitu muhimu zaidi kwa sababu ukiwa na jirani mwema mtaweza kusaidiana kwa njia mbalimbali. Wakati ambapo huna lolote ama huna chochote umekosa lolote wala huna chochote. Jirani ni mtu mwenye ako karibu zaidi sana na ataweza kukusaidia mara utapata umesahau na kununua kitu tu kidogo. Lakini jirani mwezako ako nacho. Unaenda, unamsalimia, anakualika kwake, anakusaidia na kitu ambacho hauna. Pia jirani anasaidia sana kukuwa karibu sana na jirani. Mtasaidiana kwa njia mbalimbali zaidi na jirani wako. Wakati ambapo umeenda mbali na hujaacha mtu kwenye nyumba yako. Jirani mwenzako anaweza kuchungia nyumba yako, umwambie siku ambapo utarudi na ahakikishe kuwa nyumba yako iko kwenye usalama. Pia majirani watasaidia kwa njia mbalimbali ambapo mkiwa kwa pamoja kama majirani ambapo mnataka zaidi, mmeboeka mnakuja kwa pamoja. Mnajiburudisha kwa pamoja kama majirani, kwa sababu unapoishi peke yako utapata umeboeka peke yako. Huna majirani wakuongea na wao. Lakini ukifahamu vyema marafiki zako, majirani wako wataweza ku maisha yako hautaweza kuboeka ukiwa na majirani.

Unapendelea mahali pa kimia au pa kelele? Kulingana na mimi ningependa sana kupendelea sana mahali ya mbapo ni pa kimia. Utapata wakati mwingi ambapo, pahali ambapo umekaa ni pa kimia, utapata kuwa kazi unayofanya hapo. Si kazi ya mchezo kuna hauhitaji kelele. Mahali ambapo ni kimia pana kusaidia ufanye kazi yako kwa utaratibu. Kama sahii mahali ambapo hakuna kelele unahitaji kufanya kazi yako kwa urahisi na kwa manufaa mazuri upate mazungumzo ambayo, ama ujumbe ambao unao upitisha kwenda kwa mtu mwingine hamuelewani ama mtaelewana vizuri ambapo kuna kimia. Unapata ambapo bado kuna kimia unawaza mawazo yako vizuri umetulia. Bado akili haina haiko kwa ile kelele mingi au kuko kwa kelelem. Kuna watu baina watu ambao hawapendi kelele kabisa. Na kuna watu wanapenda mahali kuna kelele. Bado ukirejelea kwenye masomo yako unapokua ukisoma. Ni muhimu sana kukua mahali ambapo ni kimia kuliko mahali ambapo kuna kelele. Kwa sababu hutaweza kusikiza kwa ubunifu zaidi ambapo mtu moja anavyo ongea, ama akiwasiliana na wewe hutaweza kumsikia kwa ubora ama kwa uzuri, utakua ukona masikitiko mingi. Ukona masikitiko mingi ya kusikia. Una tatizo mingi sana za kusikia, unatatizika kusikiza ujumbe. Ama kusikia ujumbe ambao unapitishwa. Kwa hivyo jinsi ambapo kuna kimia napendelea zaidi kuliko mahali ambapo kuna kelele. Pia utapata mahali ambapo kuna kimia kunapea watu mazingira masafi. Mazingira safi ya kufanya mambo yao. Kwa kutulia mahali ambapo hawahitaji kelele mingi ya kuwasumbua wanapofanya ziada zao kwenye kwenye nyumba zao. Pii utapata kwenye kimia kuna watoto wale wadogo sana wanahitaji pumuziko njema, watu ambao wamechoka wanataka pumuziko njema. Lakini ambapo kuna kelele wale watoto hawataweza kuwa na amani kwenye nyumba ama wale watu wametoka kwenye kazi hawana muda wao wa kupumzika vyema.

Chumba changu cha kulala ni chumba ambacho ni cha mwanafunzi bado. Chumba ambacho changu natumia saa hii ni chumba ambacho ni kidogo ambacho kama mimi sina matumizi mingi ama sina familia. Kinanitosha kwa sababu ni chumba ambacho ni cha mtu mmoja. Chumba ambacho kiko na rangi nyeupe, ndani na rangi ya majani huku nje. Kitanda changu bado ni kikubwa, kinaniridhisha vyema, kinanipa, usingizi mzuri, mnono. Napata pumziko jema kwenye kitanda changu. Kwa sababu ninapotoka, ninapoamka asubuhi nakiandaa vyema. Nahakikisha kuwa ni safi nyumba yangu. Wakati ambapo nafanya kazi na chumba changu ni kidogo kinarahisisha. Kufanya usafi kwa haraka na kuhakikisha kuwa chumba changu ni safi. Kwa sababu ni kidogo hakinipi wakati mwingi wa kufanya usafi kwenye nyumba yangu. Tukiangazia ni jinsi navyo vitu ambavyo navyoviona kwenye dirisha. Ninapofungua dirisha au mlango ni mazingira safi ambayo naona. Naona majirani wangu. Naona mazingira. Kwa lugha ya kimombo naona good views. Ata ambapo nimekaa nimefungua dirisha, unaweza kuona mawingu, unaona vitu ambayo vinatembea kwenye mawingu. Kuona jua, mwangaza, ambapo wakati ni usiku utaona giza. Utaona watu wamewasha taa usiku, wakati ni wa ambapo ni wa mchana. Utaweza kuona watu mchana kwa sababu hakuna giza halafu jua limechomoka, limechomoka, linawaka vizuri. Kitu ambacho ninachokipenda kwenye nyumba yangu ni televisheni. Kwa sababu ninavokuwa kwenye nyumba yangu siboeki najiburudisha najielimisha kwenye mitandao ninavyoona majinsi watu wanavyoendelea kwenye mtandao. Mtandao venye ambavyo jizi ambavyo unaendelea. Napata habari zaidi najifunza mengi kwenye mtandao kwenye televisheni. Ata utapata ambapo kuna televisheni, huwezi boeka, huwezi kuwa na mafikira mbaya, unafurahia, unafurahia zaidi.

Jinsi ninavyopenda kuwasiliana na watu ni ana kwa ana. Utapata mawasiliano ya ana kwa ana ni matumizi ambayo ni mazuri ambayo yanapitisha ujumbe vyema. Unavyowasiliana na mtu ana kwa ana. Ni tofauti zaidi kuliko kuwasiliana kwenye mtandao ama kutuma ule ujumbe, huenda ukamtumia ujumbe fulani lakini haukuweza kumfikia. Lakini ambapo unatumia kuwasiliana ana kwa ana. Ujumbe huu hukuwa umekamilika zaidi. Mtu hawezi sahau kwa sababu ulikuwa unamwelezea, ukimpea mfano unamwambia unamwonyesha mfano huu ukifika mahali hapa. Peleka ujumbe utapata majumba yanakaa hivi, nyumba zinakaa hivi, rangi zinakaa hivi. Unamwonyesha ukimpea mfano. Lakini kama humpi mfano unamwelezea tu kwenye mawasiliano ya simu ama barua. Hataweza kuelewa zaidi vile ambavyo ujumbe unavyosema. Utapata pia anahitaji usisitizi kwenye ujumbe huo. Kwani na ujumbe huo napeleka? Nitaenda kusema nini? Jinsi ambavyo ataenda kuupeleka, kuuwasilisha. Utapata kuna maneno ambayo zaidi zinamchenga anahitaji ufafanuzi zaidi. Kwa hivyo ukiwa karibu na yeye ama mkitumia mawasiliano ya ana kwa ana utamsaidia zaidi kumfunza, kumsaidia kuelewa zaidi lugha ingine. Ama maandishi ambao yameandikwa hapo kuyaelewa. Na kumfafanulia zaidi ili kuenda kuwasilisha ujumbe vyema kwenye pande zingine ama kwenye binadamu mwingine. Utapata bado ana kwa ana husaidia zaidi kwa sababu utaweza kujua ni nani ambaye unawasiliana na yeye kiwango chake cha uwasiliano. Ni cha aina gani. Utapata kuwa kama ni mtoto mdogo na mzee ama mzazi. Ni tofauti kabisa jinsi ambavyo mnavyowasiliana kwa sababu mtoto mdogo utaweza kumweleza zaidi ama mtu mwenye ako na elimu zaidi. Hatakuwa na sisitizo lolote lile la kuwasiliana na yeye. Pia bado mzee ataweza kumwambia ama kutoa sauti mingi ili asikie ili uweze kuwasilisha ujumbe zaidi vyema na mawasiliano yawe nafuu na mawasiliano ambao yamekamilika ili kuwasilisha ujumbe mwema.

Je, unatumia mitandao ya kijamii naam. Mitandao ya kijamii natumia zaidi sana kwa sababu mitandao ya kijamii uweza kusaidia mtu zaidi kujielimisha, kuburundika. Na pia kupitia kwenye mapato yake ya kifedha. Utapata kuna tofauti mingi sana ya matumizi ya kijamii. Unapopata, unataka ujumbe fulani. Utapata ama kuburundika, kujielimisha. Utapata umeangalia kwenye televisheni. Umesikiza kwenye simu. Umefuatilia ama, unaona kwenye mtandao. Kwenye simu yako kule kwenye facebook, kwa lugha kimombo Facebook, Twitter, Instagram Ama Whatsapp kupitisha ujumbe. Utapata ambapo umeboweka utaweza kuingia kwenye mitandao ya kijamii na kuona mengi na kujua ambavyo jinsi mitandao unaendelea ama inchi yako inaendelea. Pia ambapo ukitumia kwenye mapato utapata kama ambavyo watu wanafanya kwa lugha ya kimombo content creation inawalipa zaidi ambapo wanafanya wanaoneshana ubora wao kwenye mtandao unapata wanafanya aina tofauti tofauti za kuelimisha na bado zikielimisha ama zikiburudisha watu bado zinawapea mapato yale ya kifedha. Na ambapo wakipata kifedha ni mzuri sana itawakimu na kuwaendelea kuwaongoza kukulete mabadiliko kwenye mitandao ya kijamii. Tapata bado sikuhizi mitandao ya kijamii imeongezeka zaidi na imekua na urahisi imeraisisha sana kwenye mitandao ya kijamii. Kupitisha ujumbe haraka ambapo kumekua na teknolojia zaidi za kupitisha ujumbe. Tapata kuna watu ambao wanafanya kazi tofauti tofauti za kuwasilishi ujumbe kwenye lugha za kijamii. Watu wengi wanapata ajira kwenye mitandao ya kijamii. Mtu ameajirika kufanya kurekodi ama kuchukua picha ama video fulani. Na ambapo anavyoziweka kwenye mtandao wake. Sinampatia ile kazi yenyewe inajiuza na kupata wateja zaidi kwenye mtandao. Na hivo kwa hiyo njia ya kupata wateja wengi zaidi kwenye mtandao. Inamukimu na kumuongezea pato lake laki fedha na kumweka maisha mazuri.

Jee unapenda kuendesha baiskeli. Naam baiskeli. Ni njia ambayo ama ni ni aina ambayo inaburudisha zaidi ambapo unavyojua kuendesha baiskeli. Inakusaidia zaidi kufanya kazi yako. Labda una kwa kifedha. Huna malipo ya nauli. Lakini uko na baiskeli. Unaweza kuenda pande tofautitofauti ama kupeleka kitu ambacho ambacho unataka kupeleka. Lakini kama huna nauli utasaidika sana kwenye baiskeli. Utapata bado baiskeli ni njia ambayo inaweza kubeba mizigo, kuchota maji. Watu wengi hutumia sana sana baiskeli kwa sababu haina ile haina ile gharama mingi ya mafuta na kwa lugha ya kimombo ni flexible. Unawezaichukua wakati kwa wowote ule unahitaji matumizi ya baiskeli. Inakurahisisha sana kwenye kazi yako unayoifanya. Kama unataka kupeleka mzigo fulani kwa wakati huohuo na uko na baiskeli. Inakupea ule urahisi fulani wa kupeleka huo mzigo mali ambapo unataka kupeleka mzigo wako. Bado matumizi ingine mzuri sana ya baiskeli. Unapojua kuendesha baiskeli. Utapata bado ni mchezo ambao ni unafanyika. Unafanya tizi bado zinakusaidia kwenye mwili wako. Unavyoendesha baiskeli pia inakufunza mengi na inakusaidia kwenye mwili wako kufanya tizi. Kuandaa kilomita mbalimbali zinafanya misuli yako iweze kuwa laini. Na kukimu kukua mtu mwenye ambaye amefanya zoezi zaidi ya baiskeli. Pia tukizingatia bado jinsi ya kuendesha baiskeli utapata. Watu huendesha baiskeli tofautitofauti, kuna baiskeli kubwa, baiskeli ndogo. Utapata zaidi kila rika iko na baiskeli yake huenda ukua mtoto anaezapata baiskeli lile lake dogo ambalo anataka. Ama mtu mkubwa bado anaeza pata baiskeli lake kubwa la kuendesha utapata wakati mwingi watu ambapo wameboeka kwenye kazi bado inawaburudisha. Wanafanya kamkutano fulani. Kwa kuzuru pande tofautitofauti. Kuenda kilomita tofauti tofauti wakitumia baiskeli na kujifurahisha.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

Saa saba asubui tayari, lazima niondoke nyumbani saanane. Nimeoga kwa kuvaa nguo. Je, nimekula kitu. Nathani nitakula mkate na chai ha raka. Sina mda wakupika kitu kikubwa. Nimeangalia ratiba ya leo. Ninamambo mengi ya kufanya. Mkoba wangu uko wapi? Ha, uko mezani. Nimetia kila kitu ndani, simu, funguo na pesa. Nikiondoka sasa, nitafika kwa wakati, gari linataka mafuta, nitanunua jiani, ebu niende haraka, trafik itakua nyingi. Siku njema inaaza na mpango mzuri.